Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za maendeleo kuhudhuria mikutano ya kijamii, kusaidia wahitaji na kushiriki usafi wa mazingira. Pia natoa mawazo yangu kwa heshima na heshimu sheria na mila na kushirikiana na wengine kujenga umoja amani na maendeleo endelevu katika maeneo ya elimu afya na ustawi wa jamii.

Nakumbuka utotoni nilivyokuwa nikicheza na marafiki zangu jioni baada ya masomo. Tulicheza michezo ya jadi, tukicheka bila wasi wasi wowote. Wakati huo maisha yalikuwa rahisi, furaha ilitokana na vitu vidogo kama kucheza, kushiriki chakula na kusikiliza hadithi za wazazi wetu chini ya mwanga, wa jua linapotua. Kumbukumbu hizo hunikumbusha dhamani ya urafiki na furaha ya maisha ya kawaida.

Mimi huenda maktaba ni mara moja au mbili kwa wiki, hasa ninapohitaji kusoma kufanya utafiti au kutafuta mazingira tulivu ya kujifunza. Maktaba hunisaidia kuzingatia masomo na kupanua maarifa yangu kibinafsi.

Ndio napenda kupiga picha sana, hupenda kunasa matukio maalum, mandhari, nzuri na nyakati za furaha na familia pamoja na marafiki. Kupiga picha hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu, kueleza hisia zangu na kuhifadhi kumbukumbu muhimu ambazo hunikumbusha maisha na safari yangu.

Ninapo kutana na kazi ya dharura hubaki mtulivu kwanza ili kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasio sahihi. Kuandaa vipao mbele, hutafuta suluhisho ya haraka na kushirikiana na wengine inapo hitajika. Pia uhakikisha kazi inakamilika kwa wakati bila kuadhiri ubora.

Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kikombe cha kahawa au chai hunisaidia kupata nguvu na kujianda kwa majukumu ya siku wakati mwingine hunywa nikiwa kimya, nikiitafakari mipango yangu au nikiwa na watu wengine tukizungumza. Ni utaratibu mdogo lakini muhimu unaonipa utulivu na motisha.

Ninapenda zaidi upepo wa asili kuliko AC upepo hunipa hisia ya utulivu na uhalisia hasa jioni au asubuhi. AC ni nzuri kunapokuwa na joto kali sana lakini upepo wa kawaida hunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira ya asili.

Napenda mwezi wa disemba zaidi. Huu ni wakati wa mapumziko, furaha na sherehe za familia na marafiki. Hali ya hewa pia hua nzuri, si joto sana wala si baridi sana na kuna kuwepo na hisia ya mwishoni mwa mwaka ambao hunifanya ninadhamini matukio yote ya mwaka.

Ninaanza mradi mpya kwaanza kwa kuelewa lengo lake, kisha na panga hatua za kufanya kazi, kuhakikisha rasilimali zote zipo na kufanya utafiti muhimu. Nina tambua changamoto zinazoweza kutokea na kupanga suluhisho, baada ya hapo ninaanza kazi hatua kwa hatua, nikikagua kila hatua na kurekebisha inapohitajika ili mradi ifanikiwe.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza hushirikiana kwa heshima na kusikiliza maoni yao. Kila mtu anapewa nafasi ya kuchangia mawazo, kisha tunagawa majukumu kwa uwiyano. Na jaribu kuwasiliana wazi kusaidia pale inapohitajika na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi na amani.